Mimi langi ninayoipenda zaidi ni rangi ya bru. Rangi hii hunivutia sana kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na uhuru wa mawazo. Kila ninapoiona, mimi huhisi kama akili yangu inatulia na mawazo yangu yamekua mepesi. Bru si rangi ya kelere, bali, ni rangi inayozungumza taratibu kwa kina. Mimi huiona rangi ya bru mara nyingi angani. Anga ra bru hunifanya nihisi ukubwa wa dunia na uzuri wa maubire. Ninapotazama anga hasa wakati wa asubui au jioni bru hunipa matumaini mapya na kunikumbusha kuwa kila siku ina fursa mpya. Anga ra bru hunifanya nijisikie huru na nikiwa na nafasi ya kufikili bila mipaka. Pia mimi huiona rangi ya bru baharini na kwenye maji kwa jumla. Maji ya bru iwe ni bahari ziwa au mto mkubwa hunipa hisia ya utulivu na nguvu kwa wakati mmoja. Maji hunitembeza kiakiri na kunifanya niheshimu nguvu ya asili. Kuona bru kwenye maji hunifanya nipumzike au kusahau msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, mimi huiona rangi ya bru kwenye mavazi napenda nguo za bru. Rangi ya bru kwa sababu zinafanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Rangi hii ni lahisi kuivalia na inaendana na rangi nyingine nyingi. Napovaa bruu, mimi huhisi kama nimepata mchanganyiko wa utulivu na heshima. Mimi pia huiona rangi ya bruu kwenye vitu vya kila siku kama vile vitabu, vifaa vya kazi au mapambano ya nyumbani. Rangi hii huifanya mazingira yangu yawe na utulivu na mpangilio mzuli ninapokua mahali penye rangi ya bru nahisi kama akili yangu inapata nafasi ya kupumua. Kwa ujumla mimi napenda rangi ya bru kwa sababu inaakisi hali yangu ya ndani, utulivu, tafakari na matumaini ninaiona katika anga, maji, mavazi na mazigira yanayonizunguka. Langi hii imekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku na hunipa faraja na nguvu kila ninapoiona.

Mimi ninaamini kuwa mazingira ya kazi mzuri ni msingi muhimu wa mafanikio ya mtu na taasisi kwa ujumla. Mazingira ya kazi hayahusishi jengo wa vifaa pekee, bali yanajumuisha watu, mawasiliano, heshima, usalama, na namna kazi inavyoendeshwa kila siku. Kwa upande wangu kuna mambo kadhaa ambayo mimi ninayona yanafanya mazingira ya kazi yawe mazuri na yenye tija. Kwa kabisa, mimi naona kuwa mawasiliano mazuri ni jambo na msingi, mahali pa kazi panapokuwa na mawasiliano ya wazi kati ya wanafanya kazi na viongozi, kazi hufanyika kwa ufanisi zaidi. Mawasiliano mazuri hunisaidia kuelewa majukumu yangu, matarajio ya kazi na mwelekeo wa taasisi, pia hunipa nafasi ya kuuliza maswali na kutoa maoni bila hofu. Pili, mimi ninaona kuwa heshima na usawa ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Kina mfanyakazi anapaswa kuheshimiwa bila kujali cheo, jinsi au uwezo wake. Heshima hunijenga kisaikolojia na kunifanya nijisikie kuwa sahemu ya timu. Mahali panapokuwa na usawa, watu hufanya kazi kwa moyo mmoja na bila migogoro isio ya lazima. Tatu, mimi ninaona kuwa ushirikiano wa kazi ya timu vinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri wafanyakazi wanaposaidiana na kushilikiana kazi hufanyika haraka na kwa ubora. Ushilikiano hunifanya nijisikie kuwa si pekee yangu bali nina timu inayoniunga mkono. Pia hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa wengine na kuboresha ujuzi wangu Mimi ninaamini kuwa uongozi mzuri una mchango mkubwa katika kuunda mazingira ya kazi yanayofaa. Kiongozi anayesikiliza, anayahimiza na anayetoa mwelekeo mzuri hujenga hali ya kuaminiana. Uongozi wa aina hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kujituma zaidi. Zaidi ya haya, mimi ninaona kuwa usalama na faraja mahali pa kazi ni muhimu. Hii inahusisha usalama wa kimwili na pia wa kisaikolojia. Mfanyakazi anapohisi usalama, anaweza kufanya kazi bila hofu au wasiwasi. Mazingira salama hunisaidia kuzingatia kazi yangu kikamilifu. Pia mimi ninaamini kuwa kutambulia na kuthaminiwa kwa juhudi hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Wakati juhudi za mfanyakazi zinapotambuliwa huongeza motisha na kujituma. Hata neno dogo, la shukurani linaweza kumfanya mtu ajisikie muhimu na kuthaminiwa. Zaidi ya hayo, mimi ninaona kuwa usawa kati ya kazi na maisha binafsi ni muhimu sana. Mahali pa kazi panapo heshimu, panapo heshimu muda wa mapumziko na maisha ya nje ya kazi, mfanyakazi huwa na afya nzuri ya akili na mwili. Hii hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi na kwa furaha. Pia mimi naamini kuwa furua za kujifunza na kujiedeleza hufanya mazingira ya kazi yawe bora. Wakati mahali pa kazi panapotoa mafunzo au nafasi za kukuza ujuzi, wafanya kazi uhisi kudhaminiwa na kuhamasishwa. Kujifunza hunifanya nihisi kuwa ninakua kitaaluma na kimaisha.

Mimi ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa uangalifu na uwazi kwa sababu ninaamini kila mtu ana nguvu na udhaifu wake. Badala ya kuuficha udhaifu mimi huona ni muhimu kuutambua mapema na kutafuta njia za kuuboresha hii hunisaidia kukua kitaaluma na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kwanza kabisa mimi huanza kwa kujidhamini najitazama na kwa uaminifu na kutambua maeneo ambayo ninahitaji kuboresha kama vile usimamizi wa muda ujuzi fulani wa kiufundi au mawasiliano kujitambua hunisaidia kuelewa chanzo cha udhaifu wangu na kupanga hatua za kuuboresha. Mimi huomba ushauri na mrejesho kutoka kwa wenzangu na wakubwa kazini, maoni yao hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Wakati mwingine, wengine huona udhaifu ambao mimi sikuwa nauona kupokea marejesho kwa moyo wazi hunisaidia kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Tatu, mimi hufanya juhudi za kujifunza na kujiendeleza. Ninapogundua udhaifu fulani, mimi hutafuta mafunzo, vitabu, au maelezo yanayohusiana na eneo hilo. Kujifunza hunisaidia kuongeza ujuzi na kujiamini kazini. Mimi kila udhaifu ni fursa ya kujifunza jambo jipya nne kujitahidi mimi hujitahidi kupanga kazi zangu vizuri ikiwa udhaifu wangu ni usimamizi wa muda napanga ratiba kuweka vipaumbele na kutumia zana za kupanga kazi. Mpangilio mzuri hunisaidia kupunguza makosa na kuongeza ufanisi wangu. Zaidi ya hayo, mimi hushirikiana na wengine kama kuna kazi ambayo ninajua wenzangu wanafanya vizuri kuliko mimi. Mimi huomba msaada au kufanya kazi kwa pamoja. Ushirikiano hunisaidia kukamilisha kazi kwa ubora na pia hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine. Pia mimi hujifunza kukubali makosa. Najua kuwa kufanya makosa ni sehemu ya kazi na ya kujifunza badala ya kujilaumu mimi hujifunza kutokana na makosa hayo na kuchukua hatua za kuepuka kuyafanya tena mtazamo huu hunifanya niongezeke uzoefu na hujiamini. Zaidi ya hayo mimi huweka malengo madogo ya kuboresha. Badala ya kutaka kubadilika ghafla najiwekea malengo yanayowezekana na kuyafanyia kazi hatua kwa hatua. Kila maendeleo madogo hunipa motisha ya kuendelea kujiboresha. Kwa ujumla mimi hushughulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua, kuomba mrejesho, kujifunza, kupanga kazi, kushirikiana na wengine, kukubali makosa na kuweka malengo ya kuboresha. Njia hizi hunisaidia kubadilisha udhaifu kuwa nguvu na kufanya kazi kwa ufanisi na kujiamini zaidi sana katika ile kazi ninayofanya.

Je, unawezaishi siku moja bila teknolojia? Mimi naamini kuwa kuishi siku moja bila teknolojia inawezekana lakini si rahisi kabisa. Hasaa katika dunia ya leo ambayo teknolojia imekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Teknolojia inatuwezesha kuwasiliana, kufanya kazi, kujifunza na hata kujiburudisha. Hata hivyo kujaribu kuishi siku moja bila teknolojia kunanipa nafasi ya kujithamini na kuona jinsi ninavyo itegemea. Kwanza kabisa nikiamua kuishi siku moja bila teknolojia, ningeanza kwa kuacha kutumia simu yangu. Hii ingekuwa changamoto kubwa kwa sababu simu hutumika kama saa ya kuamsha, chombo cha mawasiliano na chanzo cha taarifa. Bila simu ningelazimika kupanga muda wangu na kutumia saa ya kawaida au kufuata mwanga wa asubuhi. Hii ingenifanya nianze siku kwa utulivu zaidi bila taarifa nyingi kunijia mara moja. Bila teknolojia, mawasiliano yangekua ya ana kwa ana, ningeongea moja kwa moja na watu waliopo karibu na mimi badala ya kutumia ujumbe au kupiga simu, ingawa ingepunguza kasi ya mawasiliano, ningehisi uhusiano wa karibu zaidi na watu. Mazungumzo ya uso kwa uso yana hisia na uhalisia ambao teknolojia mara nyingi huondoa. Mimi ningepanga shughuli za kila siku kwa njia rahisi na ya siri. Badala ya kutumia kompyuta au mtandao, ningeweza kusoma kitabu cha karatasi, kuandika mawazo yangu kwenye daftari au kufanya kazi za mikono. Hii ingenisaidia kuzingatia jambo moja kwa wakati mmoja bila usumbufu wa taarifa nyingi. Nne, kuishi siku moja bila teknolojia kungeathiri kazi na majukumu. Baadhi ya kazi zingesimama na kuchelewa. Hasa zile zinazohitaji kompyuta au mtandao. Hata hivyo ningetumia siku hiyo kufanya kazi ambazo hazihitaji teknolojia kama vile kupanga mipango, kutafakari malengo au kufanya shughuli za nyumbani. Hii ingenifanya nitambue kuwa si kila kazi inahitaji teknolojia. Zaidi ya hayo, bila teknolojia burudani yangu ingebadilika. Badala ya kuangalia televisheni au kutumia mitandao ya kijamii, ningetembea nje kuzungumza na familia au kusikiliza sauti za asili. Burudani hii rahisi ingenipa utulivu wa akili na kunisaidia kupumzika njia ya asili. Pia ningetambua dhamani ya muda. Teknolojia mara nyingi hufanya muda uonekane unakimbia haraka, kwa sababu tunapoteza muda mwingi kwenye skrini bila kutambua. Siku bila teknolojia ingenifanya nihisi muda unaenda pole pole zaidi na ningetumia kila dakika kwa umakini zaidi. Kwa upande wa changamoto mimi najua kuwa kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza leta hofu au wasiwasi mwanzoni, hofu ya kukosa taarifa muhimu au kushindwa kuwasiliana inaweza kujitokeza. Hata hivyo hofu hii ingeweza kupungua kadri siku inavyoendelea na ningejifunza kuwa dunia inaendelea hata bila kuwa na mtandaoni. Kwa ujumla mimi na amini kuwa naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa itahitaji maandalizi na uvumilivu. Uzoefu huu ungekua somo muhimu la maisha ukinionyesha kiwango cha utegemezi wangu kwa teknolojia na pia kunikumbusha dhamani ya maisha rahisi, mawasiliano ya ana kwa ana na utulivu wa akili. Kuishi siku moja bila teknolojia si adhabu bali ni fursa ya kujirudia, kutafakari na kujikumbusha kuwa mimi ni binadamu kabla ya kuwa mtumiaji wa teknolojia. Ni uzoefu ambao ningependa kujaribu mara kwa mara ili kuweka mizani kati ya teknolojia na maisha ya kawaida.